Mimi hutumia matatu kusafiri. Niendapo nyumbani, niendapo popote pale, mimi hutumia matatu. Lakini nikikosa matatu itabidi tu nitumie boda boda. Hizo njia mbili ndizo mimi hutumia. Lakini si ndege wala si reli, gari ya moshi la! Huwanatumia matatu sana sana. Nikikosa matatu itabidi nitumia boda boda.

Changamoto nnazo kutana nazo kazini ni kupewa kazi mingi alafu kupewa mda mfupi kumaliza hizo kazi. Hilo jambo mimi binafsi hunilemea. Angalau pea mtu kazi fulani alafu mpe muda fulani ambao mtu anaweza maliza vizuri. Pia kutoheshimiwa na wenzangu. Inaeza kuwa tuko kazini pamoja, tunafanya mambo pamoja, lakini mtu atakukosa kukuheshimu kwa kuwa unavaa sijui aje hufanyi mambo vile ambavyo wao anataka ufanye. Ingawa unayafanya vizuri. Hayo mambo mawili, ndizo changamoto, ninazo pitia katika kazi.

Naam, mimi hupenda kufanya hayo mambo, mambo ya kurudi nyuma na kutazama mambo ambayo ilifanyika. Uwa nataka kujua nini kilichofanywa wakati ule. Kwa hivo lazima tu nitafte. Mimi hupenda kujifunza historia. Ukitazama jinsi watu walikua wanaishi kitambo. Hawa kuwa wanaishi jinsi sisi tunavyoishi. Historia ina kupa mwanga wa kila kitu ambacho huku waikijua ama zile vitu ambayo vime. Vi mebadilika katikaa ijami.

Naam mi hupenda kuimba sana. Kuimba ni njia ya kutoa mawazo, ni njia ya ku brudani, ni njia mzuri ya kupumzisha akili yangu. Sina sauti ya kupendeza, lakini kuimba nako, napenda kuimba. Ziwe nyimbo zozote zile, za kanisa, ziwe trap, ziwe pop, ziwe bongo, borake nyimbo zinafuraisha. Borake biti ziko sawa, mimi huwa nafurahia nyimbo zozote. Napenda sana kuimba.

Laa mi sipendi kukimbia. Naeza fanya mazoezi mengine lakini si kukimbia. Kukimbia tu kunanichosha. Kukimbia tu hakuleti. Hakuleti shangwe kabisa. Heri heri kukaa chini na kuinua miguu juu. Vuruta miguu usikie vizuri lakini kukimbia. Kukimbia kunachosha. Kunaeza fanya mtu hata asikie kutapika.

Mimi hutumia masaa matano kuwa mtandaoni kila siku. Sipendi kukaa mtandaoni sana. Wakati mwingine, wakati mwingine huwa naweka tu simu hapo, meseji zinaweza ingia lakini nisiangalie hata. Naam, mimi, wakati mwingi tu nakuwanga nafanya kazi zingine lakini si kuingia mtandaoni. Naweza kufurahia naam kuona sinema lakini kwa masaa machache tu. Heri nifanye kazi zingine lakini si kuwa mtandaoni tu nimekaa huko kila siku. La!

Kabla ya kulala mi huwa natazama video za kuchekesha, huwa nakaa mtandaoni natafuta, mahali tu video ziko. Lakini sikaangi sana huwa nakaa kama saa moja hivi. Nakaa saa moja ni kitazama video, alafu niombe, alafu sasa nilale. Naam mi hutazama tu video za kuchekesha, alafu naomba, alafu nalala. Sina mambo mingine ambayo naezayafanya.

Mimi hukunywa chai, na napenda kunywa chai asubuhi. Asubuhi ndipo naona kuwa chai inanichangamsha. Kwa hivyo mimi hukunywa nakupika chai asubuhi. Chai ni mzuri, sipendi kahawa vile. Spendi kahawa, kuna tu vyenye inafanya nasikia. Kwa hivyo nakunywa chai sana sana. Na huwa naweka majani. Majani yanafanya mtu achangamke. Kuna hayo majani ya tangawizi. Yanafanya mtu achangamke vizuri. Na pia unaweza ongeza tangawizi yenyewe. Huo mmea wa tangawizi. Naam, nafanya chai inanukia vizuri na inaonja vizuri.

Naam, mimi hadi wa leo bado nalima. Nimekua nikilima toka nikiwa mdogo. Tulikua tunapelekwa shambani kuvuna maindi, wimbi. Naam, mimea tofauti tofauti. Na lakini kulima kunafanya mtu achoke. Kunafanya mikono ya mtu ikuwe migumu. Lakini naam, mimewai lima na ni kazi ngumu sana. Si raisi hata kidogo.

Mimi napenda mtaa wangu kwa kuwa umetulia, hauna kelele. Sipendi mahali kuna kelele, hakunipi wakati mzuri wa kufikiria. Kwa hivyo mtaa wangu kukiwa kumenyamaza hivyo, nasikianga vizuri, kuna amani kuna utulivu vizuri. Mtu uneza toka nje utembe vizuri bila kelele yoyote ama bila mtu kukusumbua. Kuna kuanga tu kumetulia na mandhari yake yanapendeza. Nam.